Wakati ninapohitaji msaada kazini najitathmini kwanza kuona ni wapi hasa ninapata changamoto, kisha natafuta suluhisho kupitia nyaraka mfano ya kazi au rasinmani za kampuni. Kama bado sijaelewa namshirikisha mwenzangu au kiongozi wa timu kwa heshima, nikieleza tatizo kwa ufupi. Badada ya kusaidiwa nachukua mafunzo hayo kaa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu wa kazi siku zijazo.

Zoezi nzuri nililo jenga ni mazoezi ya kutembea au kukimbia kidogo kila siku. Nilianza taratibu kisha nikaongeza mda na kasi kadiri mwili ulivyo weza. Zoezi hili limenisaidia kuboresha afya yangu, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia limekua sehemu ya ratiba yangu ya kila siku, hivyo ni rahisi kunidumisha.

Kampuni ni nayo iamini kati ya kampuni za teknolojia ni Google. Kwa sababu imejijenga, sifa nzuri, kwa utoaji wa huduma mbalimbali za mtandao zinazo tegemewa na watu wengi duniani, kwa ubora na urahisi. Google lina teknolojia zinazo saidia kila siku kama kutafuta habari, kutuma ramani, barua pepe na mengi zaidi. Pia inajulikana kwa kuwa moja ya kampuni ya za teknolojia zenye sifa kubwa duniani.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa tayari kujifunza na kuwa na subira, usitarajie kujua kila mtu mara moja, uliza maswali, sikiliza ushauri na jifunze kutokana na makosa, pia kuwa na nidhamu na uaminifu kazini, heshima, fanya kazi kwa bidii na shirikiana vizuri na wenzako.

Muandishi wa vitabu ni naye mpenda ni chinua achebe na penda kazi zake kwa sababu zineelezea kwa kina utamaduni wa kiafrika, historia na changamoto za jamii hasa kupitia vitabu kama things fall apart. Muandishi wake ujumbe mzito lakini uneeleweka na unifanya nitafakari sana kuhusu maisha na jamii.

Ndiyo, ni mewai fanya kazi ya za kujitonea. Ni nishiriki katika kusafisha mazingira ya shune na kusaidia watoto wachanga kujifunza kusoma. Kazi hii ilini fundisha umuhimu wa kushirikiana, kutoa msaada kwa wengine na kujituma bila kutarajia manipo. Huku pia ikinifundisha umu umumilivu na shukrani.